Napenda sana kutazama nyota kwa sababu zinapendeza sana sana usiku wa manane ambapo unapoenda inje nakutazama juu unapoona zile nyota zinapendeza kweli kweli unapata furaa na pia unaweza kulala vizuri na pia mawazo inatulia.

Sina yeyote sina hile ngependa sana ila ngependelea kufahamu zote ili ninapo safiri nikaweza kupata maashiriano mzuri nikaeza kupata kuwasiliana na watu kwa uraisi mbali sina ile nasema tu ati nataka hii bali ningetaka tu zote kuzijua kijumla.